Kipawa gani huna? Haa, ninaweza sema, kuna vipawa vingi ambavyo naweza kuwa sina. Kama, kama ipi. Kama tunaweza sema kama kuku hawa watu ambao hufanya kitu inachoitwa beatboxing. Iyo ni kipawa moja ambayo mimi sina. Pia kudansi kuna wakati naweza sema ninaweza lakini kuna pia ambavyo naam tuseme beatboxing na kudansi.

Unapotaka starehe, unafanya nini? Nina potaka starehe, mimi hutulia, ama nina safiri, ama nina lala. Iyo ni aina ya tatu ambavyo, mimi hujipa starehe.